Naam, mimi nitapigia kura. Kura nitapiga lazima manake. Kupiga kura ni kuhakikisha kwamba viongozi wetu wanawajibika. Viongozi ambao tunawachagua katika vyeo ni viongozi ambao tunataka, viongozi ambao wako na maono. Tusipopiga kura ni kuhakikisha ni kumaanisha kwamba viongozi watakao ingia pale. Si viongozi ambao tunatarajia watufanyie maendeleo. Hivo nitapiga kura.

Tabia za watu ambazo niachukiza, ni tabia kama hizi. Madharau, kiherehere, kudunisha watu wengine, hizi ni tabia ambazo uwa zinanikera sana. Sipendi tabia za watu kudunisha wengine au kujihisi wao ni watu wa muhimu. Ilahali hawana hata u muhimu wote. Kiburi tupu.

Filamu ninayoipenda ni hii filamu kwa jina la Mission Impossible yake Tom Cruise. Hii ni filamu ninayoipenda. Ni action. Naam, nakumbuka mara ya kwanza nilipoona Tom Cruise wakiabiri ndege na kikosi chake pale. Maanake ilikuwa ni ndege imetekwa na magaidi. Hivyo walitumia teknolojia na kwa kuwa Tom Cruise anapenda kukimbia. Alionyesha umaarufu wake pale kukimbia katika uwanja wa ndege kabla ndege haijapaa juu angani. Na kuiabiri kwa mlango wa nyuma.